Nineno linalo onyesha upendo na ninamanisha ya kwamba ni hile hali ya kushirikiana katika mawazo Mfano katika sentensi ninapenda na kupenda wewe rafiki yangu.

Ushindani ni ile hali ya watu au makundi mawili au zaidi kushiriki ili kuonyesha uwezo, maarifa au nguvu zao kwa lengo la kupata ushindi au nafasi bora.

Mboga ni chakula cha majani kinacho kuliwa sana sana humu kwetu Afrika.

Malipo ni kitu kinacho tolewa kama fidia ama mshahara kwa shukurani ya kazi iliofanywa.

Shule ni mahali ambapo watu huenda kupata elimu ya mambo ambayo hawayajui.

Kitendo cha kusimamia, kuongoza au kuratibu shuguli fulani ili ziende kwa mpangilio na mfanikio.

Hii ni hali ya kitu au huduma kuwa yenye viwango vya juu na inayokithi matarajio.

Hii ni rangi ya kiswahili inayojulikana kwa kuwa ikifanana na damu. Ni rangi ya damu, moto na baadhi ya maua kama waridi.

Julai ni mwezi wa saba wa mwaka katika kalenda ya Kilatini.

Hoteli ni mahali ambapo watu wanapo kwenda kupata maamkuli kwa njia ya kununua.

Maziwa ni kimiminika cheupe kinachotolewa na wanyama wa mamalia, hasa ngombe, mbuzi, kondoo na pia binadamu.

Shati ni vazi la juu linalovaliwa na wanaume na wanawake mara nyingi likiwa na mikono mirefu au mifupi na linafungwa kwa vifungo mbele.

Barafu laini inayotokana na mvua ya baridi kali, ikishuka kama vipande vidogo vye upe vinavyo fanana na pamba.

Meza ni chombo cha nyumbani au ofisini chanye uso wa juu tambarare kinachotumika kuweka vitu au kufanya shughuli mbalimbali.

Hii ni nambari ambayo inatangulia nne mara nyingi hutumika kuashiria ukamilifu au umoja wa mambo matatu.

Chumba ni mahali ambapo watu wanapo ishi ama wanapo lala ama wanapo pikia ndani ya nyumba kuu.

Hichi ni chombo ambacho kinatumika kusafiri na mara mingi zina miguu minne na kinatumia petroli.

Hii ni ile hali ya kuchunguza kwa makini jambo fulani ili kuelewa undani wake, vipengele vyake na uhusiano wake.

Hili ni vazi la juu linalovaliwa na wanaume na wanawake mara nyingi juu ya shati au blauzi kwa ajili ya heshima, joto au mapambo.

Haya ni maneno yanayo badilisha wakati ya watu wawili au zaidi kwa lengo la kuwasiliana, kuelewana au kujadiliana.

Ni mchakato wa kufundisha au kujifunza ili kupata maarifa, ujuzi au tabia fulani.

Hii ni siku ya nne ya juma katika kalenda ya kawaida Ikifuata juma nne na kutangulia alhamisi.

Mtoto wa binadamu au mnyama na pia hutumika kifasihi kuashiria mtu alie katika nafasi fulani ya kifamilia kijamii au kitamaduni.

Soko ni mahali ambapo watu wanakwenda kununua bidhaa kama vile mboga, matunda na vinginevyo.

Hili linatumika kama kiunganishi cha msisitizo au kielezi cha kuonyesha umakini na usahihi.

Ni neno linalotumika kuashiria kwamba jambo fulani linaweza kufanyika kwa haraka ama halina ungumu wowote.

Ndiyo ni neno linalo onyeshana kukubaliana na jambo flani.

Habari yako ni salamu za kiswahili ambazo zina taka kujulia mtu hali yake.

Mkutano ni mahali ambapo watu wanapoenda kupatana ili kupata ujumbe fulani.

Bei gani ni neno linalotumika kuashiria kiwango cha pesa fulani kwa ili kupata huduma ama kupata kitu fulani.

Baridi kidogo inaashiria ya kwamba Hakuna joto jingi sana.

Isho, katika kiswahili ina maana uwakilishi, uwakilishi. Hutumika kueleza hali ambapo mtu ama kundi au kitu kinawakilisha wengine ama dhana fulani.

Faili linatokana na neno la kingeleza ambayo ni file. Manaa yake ni hati ilio hifadhiwa katika mfumo wa maandishi, picha, sauti, video au data nyingine ndani ya kompyuta.

Hiki ni kielelezi kinacho tumika kusisitiza ukweli ama uakika wajambo.

Nyeusi ni rangi ambayo huashiria sana sana giza ama kitu ambacho huwezi kiona.

Hii ni sehemu rasmi ya kazi ambapo shughuli za kiutawala, biashara au huduma ufanyika.

Hii ni ile hali ya kuleta mawazo mapya suluhisho mpya au njia za kipekee zinazobadilisha na kuboresha maisha ya jamii.

Kulia ni ile hali ya kutokwa na machozi kwa sababu ya jambo fulani kutokea ama inaweza kuwa bado ni shida ya macho pia ikakufanya kutokwa na machozi.

Labda ni neno linalo tumika kuonyeshana uwezekano au kutokuwa na uhakika juu ya jambo fulani.

Hii ni rangi ambayo inayotokana na matunda ya chungwa na mara nyingi hutambulika kama mchanganyiko, wa nyekundu na manjano.

Hii ni ile hali ya kuambia mtu aweze kukurudia jambo alilolisema mbeleni kwa heshima Unamwambia rudia jambo uliloniambia tafadhaadi.

Mpya ni neno linalotumika kueleza kwamba kitu fulani ama kifaa fulani hakijawai kutumika ni mara yake ya kwanza.

Jumatatu ni siku ya kwanza ya wiki katika kalenda ya kimataifa.

Hii ni sehemu ya kifaa cha kielektroniki inayotumika kuonyesha picha, maandishi au video.

Na maanisha makubaliano rasmi kati ya pande mbili au zaidi. Mara nyingi kwa maandishi yanayowekwa masharti, wajibu na haki za kila upande.

Hospitali ni mahali ya ambapo wagonjwa hupelekwa ili kupata matibabu.

Ninahitaji nineno ambalo hutumika kuwashiria ya kwamba mtu anataka kifaa fulani ili kuwakilisha jambo fulani.

Mguu ni sehemu ya chini inayotumika haswa kutembea ya binadamu na pia wanyama wanaitumia kutembea.

Hii ni ile hali ya mchakato wa kutengeneza, kuunda ama kuzalisha kitu.

Siku njema inamaana ya kwamba hiyo siku ni mzuri. Ni siku mzuri.

Mbaya linatumika kuashiria jambo lisilo nzuri hata kidogo.

Pilipili ni tunda ambalo ni kali sana, sana sana hutumika kuekwa katika chakula.

Faida ni manufaa ya kifedha au kitu chenye tija kinachopatikana kutokana na jambo fulani.

September ni jina la mwezi wa tisa katika kalenda ya Gregory.

Kushindwa ni ile hali ya kutokea ya kwamba haujaweza kushikilia na mbali ulio itarajia na ya kwamba kuna mtu aliye tangulia nambari iyo.

Utafiti ni mchakato wa kuchunguza, kuchambua na kukusanya taarifa kwa lengo la kupata maarifa mapya ama kuthibitisha maarifa ya liyopo.